Ufinyazi wa viungo ni kazi ambayo imefanya na mababu zetu na pia watu wa siku za karne hii na udongo unatoka kwenye ufuo wa mito udongo huo ni mzuri kwa sababu unaweza kung'ata na kukauka vizuri unapomaliza kufanya kazi na inachomwa katika shimo spesheli ya viungu na vinauzwa katika masoko yetu, madogo na makubwa.